Wakati wa jua kali ninakinga mwili wangu kutokana na jua kwa kununua mafuta aina ya sunscreen nitaweza paka ili kuzuia jua alafu kama jua ikizidi sana huwa na kaa kwa nyumba ama na tembea kwa kivuli kununua mwavuli ili kujikinga na jua.

Kitu ambacho kina nifanya ni furai sana ni kuona naendelea katika maisha yangu, majuhudi zangu, zinangoa nanga na ziweza kutimika. Na pia kuona marafiki zangu wanafanya vizuri maishani. Kitu kingine pia ni kuona nakaa katika mazingira safi na afya njema. Aya ni katia mambo ambayo ya na nifanya kufurahi sana.

Nimewahi kulima, nikiwa shuleni ambapo nilikuwa nafanya. Somo la ukulima na hapo ndipo nilipoweza kupata fursa ya kujua vifaa vya kutumia pale shambani na nikaweza kutumia moja hapo iliyokuwa ni jembe na. Vijiti vya shambani na naam.

Napenda kuvaa nguo nadhifu, mara nyingi napenda nguo rahisi, safi na zinazofaa mazingira niliopo. Iwe ni kazi, nyumbani au nikitoka nje. Pia napenda rangi zisizo kali sana na mtindo ambao inanifanya nijiskie niko huru lakini bado naonekana nimepangwa vizuri. Nguo nzuri hunipa kujiamini na kunisaidia kujieleza kwa na mtindo wangu.

Naam, natumia teknolojia ya sauti kuwasiliana na wenzangu, kusikiliza maarifa na kujifunza. Mambo mapya, teknolojia ya sauti unisaidia kupata ujumbe kwa haraka na kwa njia iliyo rahisi kueleweka. Na pia natumia teknolojia hii kwa kazi yangu wakati wa mikutano, mawasiliana ya mbali na kusikiliza maelekezo au mafunzo. Na pia inarahisisha kazi na kuokoa muda.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai kwa sababu inanipa utulivu na nguvu kwa wakati mmoja. Ni kinywaji kinachonisaidia kuanza siku vizuri na kupumzika jioni baada ya shughuli nyingi. Na chai pia hunipa nafasi ya kukaa chini, kutafakari na kuungana na watu wengine wakati wa mazungumzo. Harufu na ladha yake hunifanya nijiskie faraja na amani.

Nina jitahidi kugawanya takazangu, natenganisha takataka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na zile zizoza kama plastiki na karatasi. Pia nahakikisha natumia tena badhi ya vitu pale inapoweze kana badali ya kutupa maramoja. Hii hunifanya kuwa mwangalifu zaidi kuhusu matumizi yangu ya kila siku. Kugawanya taka ninjia yangu ya kuchangia katika kulinda mazingira na kuhakikisha mazingira yana baki safi na salama.

Kwanza tatizo likitokea kazini. Hua nalichambua kwa makini ili kuelewa chanzo chake. Kisha nashirikiana na wenzangu kupata suluhisho linalofaa na kuha kikisha kila mtu wa naelewa hatua za kufuata. Pia nachukua hatuwa za kwa utaratibu na umakini ili tatizo lisizidi kuongaezeka. Inasikiliza maoni ya wenzangu na kutumia tarifa zote. Muhimu kabla kufanya uamuzi.

Napenda blue kwa sababu inanipa hisia za utulivu na amani Mara nyingi ninaiona katika anga, bahari au hata kwenye mavazi na viatu vya kila siku blue ni rangi ambayo inafanya, inafaa kuwa kwa kila mazingira Iwe ni nyumbani kazini au nje, na inanifaya nijisikie vizuri na mwenye furaha Rangi ya blue ni ya kupendeza kwangu kwa sababu inanitoa hisia za utulivu furaha na ni vizuri kwa macho na akili.

Napenda popcorn kwa sababu ni kitafuno kilicho rahisi, ni kitamu na nikinachofaa wakati wa burudani kama kutazama filamu au kuwa tu na marafiki. Popcorn hunipa furaha kidogo na njia nzuri ya kupumzika baada ya shughuli nzito Mara nyingi napenda kujaribu ladha tofauti kama chumvi sukari au karanga. Kula popcorn ni burudani ninayopenda kwa sababu ni rahisi, kitamu na hunifanya nijisikie mwenye furaha.

Hapa inatagemea, inatagemea ni shughuli gani nataka kufanya kama ni asubuhi mapema, inatagemea. Lakini kwa mara nyingi, mimi ni mtu wa usiku sababu hiyo ndiyo wakati dunia imetulia hakuna mambo mengi na mtu anawezafanya vitu viyake juu ya.

Ninapoanza kazi, huwa napanga ratiba yangu ya siku, naanza kwa kuangalia majukumu ya muhimu, kuweka viupaumbele na kuhakikisha ninaelewa malengo ya siku. Hii inaniwezesha kufanya kazi kwa utaratibu na kuchanganikiwa. Na pia ninapitia barua pepe au jumbe muhimu, nikajibu yale yanayoitaji haraka na kuweka mengine kwa ratiba ya badae Hii hunisaidia kubaki kwenye mwendo na kuakikisha hakuna kitu kinachosalia nyuma.

Majira ninayopenda zaidi ni majira baridi ya wastani napenda majira haya kwa sababu halia hewa huwa tulivu, si ya joto kali sana na pia baridi siyo ya kupita kiasi. Na inanifanya ni hisi huru kufanya kazi na shughuli za kila siku bila kuchoka haraka. Pia majira haya hunipa usingizi mzuri na kunisaidia kuwa na makini zaidi kazini.

Napenda asali kwa sababu ni ya asili, ina ladhaa nzuri na inafaida nyingi kwa afya. Mara nyingi huwa naitumia kuchanganya na chai au kula kidogo peke yake. Pia huwa naiweka kwa vyakula vingine. Pia huwa ninasaidia kujisikia nafuu hasa wakati wa baridi au ninapokuwa na kikohozi. Inanipa nguvu na hunifanya nijisikie vizuri.

Kwa kawaida, nafanya mazoezi angalau mara tatu ama nne kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Mazoezi hunisaidia kuwa na afya bora, kuongeza nguvu za mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kunisaidia kuwa na makini zaidi katika kazi na shuguli za kila siku. Pia mazoezi hunifanya nijihisi kuwa nina uwezo kufanya kila kitu.

Kazi nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua nguo kwa mkono. Naiona kuwa kazi inayochukua muda mwingi na inachosha sana. Hasa wakati nguo ni nyingi au maji ni baridi. Pia baada ya kufua, bado kuna kazi ya kukausha na kupiga pasi. Jambo ambalo linaloongeza uchovu. Ingawa ni kazi ya lazima, siipendi sana. Kwa sababu inanipunguza, punguzia muda wa kupumzika na kufanya mambo mengine. Kwa ujumla, nafanya kazi hii kwa sababu ni muhimu lakini sio kazi ya jumbani ninayofurahia hata kidogo.

Napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi. Kucheza michezo ya video hunipa burudani na hunisaidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Pia inanifanya nitumie akili kufikiria haraka, kupanga mikakati na kutatua changamoto. Hata hivyo, napenda kucheza michezo kwa mipaka ili isichukuwe muda mwingi. Naweza kutumika kwa kazi nyingine au mambo mengine muhimu zaidi.

Kwa kesi flani ningependa kurudi ujana. Ningependa kurudia ujana ili nipate kutumia tena nguvu. Shauku na uhuru wa wakati huo. Na pia nifanye maamuzi bora. Zaidi nikiwa na hekima nilionayo sasa. Ninathamini sana nilipo sasa kwa sababu nimejifunza mambo mengi kupitia uzoefu wa maisha. Kila hatua imenijenga na kunifanya kuwa mtu nilioko leo.

Mwezi ninaupenda zaidi katika mwaka ni disemba kwa sababu ni mwezi wa mapumziko, sherehe na kuwa karibu na familia na marafiki. Ni wakatu wa kutafakari kuhusu mwaka uliopita na kushukuru kwa atuwa tulizopige. Disemba hunipa nafasi ya kupumzika, kupanga mipango mipya ya mwaka unafuata na kwanza upya nikiwa na motisha na matumaini. Mazingira huwa ya furaha na umoja.

Moja ya timu bora zaidi ya mpira ya kirugby wa marakani ni New England Patriots. Timu hii inajulikana sana kwa mafanikio yake mkubwa. Hasa kushinda mataji mengi ya superball na kuwa na nidhamu ya hali ya juu uwanjani. Patriots imekuwa mfano wa ushirikiano mzuri wa timu, maandalizi makini na mbinu bora la mchezo wachezaji wachezaji wake huonyesha kujituma nidhamu na umoja mkubwa wakati wa mechi.

Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa kiasi kidogo kwa sababu maoni haya hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu tofauti tofauti na kunipa picha pana kuhusu mada fulani, bidhaa au hata uduma. Maoni hunisaidia kufanya maamuzi bora kwa sababu unapata uzoefu wa wengine kabla sijachukua hatua. Hata hivo, huwa makini nisichukue kila maoni kama ukweli kamili.

Ninasafisha vifaa vyangu kwa mara mara kwa mara kulingana na matumizi yake kwa kawaida ninasafisha vifaa vinavyotumika kila siku kama simu na kompyuta angalau mara kadha kwa wiki ili kuondoa vumbi na uchafu ninasafisha vifaa vingine mara moja kwa wiki au ninapohitajika hasa ili iendele kufanya kazi vizuri na kudumu kwa muda mrefu.

Napata habari mtandaoni kutoka vya nzo mbali mbali vya kuwaminika kama vile twitter, routers Pia mara mingi nasoma kwenye tovuti za habari zinazo julikana kutoa taarifa za haraka na za ukweli Pia napitia vya nzo tofauti kuhakikisha tarifa nazopata nisahihi kabla ya kuzitegemea Hii inanisaidia kuepuka habari zisizo sahihi na kunipatia ufahamu wa kina.

Nishaienda mwonesho ya sanaa. Nilifurahia sana kuona kazi mbali mbali za wasani, kutoka michoro, picha, hadi kazi za kisana, za kisasa. Maonesho haya yalinifundisha kuhusu ubunifu na mtindo tofauti ya sanaa Pia kuenda kwenye maonesho haya, kunanipa msukumo na kunisaidia kuendeleza fikra zangu za ubunifu. Ikiwemo mtindo wa kujieleza kupitia kazi zangu za kila siku.

Mara nyingi ninafanya mazoezi asubuhi. Kwanzisha siku kwa mazoezi kuna nisaidia kuwa na nguvu, kuamka vizuri na kuwa makini zaidi katika kazi zangu. Mazoezi ya asubuhi pia huchangia afya njema na kupunguza uchovu wa mwili. Mara nyingine napenda kufanya mazoezi jioni. Hasa pale siku ikisha kuwa ndefu na napenda kupumzika au kuondoa bugudha.

Napenda muziki wa jadi kwa sababu unaniletea unanileta karibu na utamaduni zetu, historia na mila za jamii. Njia nzuri ya kuhifadhi na kutumia uridhi wa kiasili. Muziki wa jadi hunipa hisia za furaha, utulivu na wakati mwingine hunisaidia kusherehekea matukio, muhimu na familia au jamii. Muziki wa jadi ni muhimu kwangu kwa sababu inanifundisha ku hunifurahisha na kunikumbusha thamani za asili za tamaduni zetu.

Zoea nzuri nililojenga ni kuamka mapema kila siku. Kuamka mapema kuna nisaidia kupanga siku yangu vizuri, kufanya kazi kwa ufanisi na kuwa na muda wa kujitunza kabla ya shughuli kuanza. Pia, zoea hio hunisaidia kuwa na nidhamu kupanga ratiba na kuanza kila siku na mtazamo chanya na nguvu. Kuamka mapema ni zoea ambalo li menisaidia kuwa bora kisia, kisikolojia na kitaluma. Na linaendelea kunipa manufaa kila siko.

Naam ninavaa saa kwa sababu inanifanya nijisikie nimejipanga na nikoctayari kwa majukumu yangu. Iwe ni kazini, shuleni au katika shughuli za kibinafsi. Zaidi ya hayo, navaa saa na ni sehemu kubwa sana kwenye mtindo wangu na inaniongezea kujiamini na kunipa muonekano wa kitaaluma. Saa hunikumbusha pia umuhimu wa muda na kusaidia kupanga ratiba yangu ili nifike mahali kwa wakati.

Napenda kula katika mikahawa midogo yenye chakula tamu na vya asili. Mara nyingi, napenda mikahawa inayotuoa chakula na vyakula vya kawaida, vyakienyeji au vyakula vya haraka vinavyopikwa kwa usafi na ladha nzuri. Napenda kula kwenye sehemu tulivu au kwenye mandhari nzuri, ambapo ninaweza kufurahia chakula na utulivu na kushirikiana na familia au marafiki.

Napenda kuamini kuwa mimi ni mtu mbunifu na nawezo kutafta njia mpya za kufanya mambo kufikiri ya nje kawaida na kuunda suluhisho za changamoto na zinapojitokeza. Ubunifu hunisaidia pia kuonyesha hisia zangu na mawaza yangu kwa njia tofauti. Na pia ubunifu hunisaidia kuboresha kazi yangu na kufanya kila siku iwe ya kuvutia na yenye mafanikio Najaribu kila mara kutumia mawazo mapya ili kuleta matokeo obora.

Napenda kuamka na jua na pia kulala mapema. Nikiamka mapema, napata mwanzo nzuri wa siku na kunisaidia kupanga kazi zangu vizuri na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na umakini. Vile vile kulala mapema hunisaidia kupumzika vya kutosha na kujiandaa kwa siku inawefuata. Ninapo Ninapoepuka kulala sana usiku wa manane, afya yangu na uzalishaji wangu huboreka.

Nashugulikia kazi za dharura kwa utaratibu na utulivu. Kwanza natathmini hali ilikuelewa haraka uzito na hatua zinazo hitajika. Kisha nashirikiana na wenzangu pale ninapohitajika ili kuchukua hatua za haraka na sahihi. Pia, naweka vipa umbele, nikizingatia hatua muhimu kwanza ili kuondoa tatizo haraka na kwa ufanisi. Nidhamu na wamasiliano mazuri ni muhimu sana katika kushugulikia kazi za dharura.

Ninapenda kuimba ingawa. Sina melody nzuri sana. Kuimba hunipa furaha na unisaidia kujieleza bila kujali kama sauti yangu ni ya kitaalamu au la. Ninaimba kwa ajili ya kujiburidisha na kuachilia mawazo. Mara nyingi ninaimba nikiwa pekee yangu au nikiwa na marafiki wa karibu. Bila presha yoyote. Jambo muhimu kwangu ni ukamilifu bila kujali, kuangaliwa vibaya na wanao falioku.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kutumia muda huo kupumzika na kujirekebisha. Mara nyingi napitia kazi zilizokamilika na kupanga zile zinazofuata ili kuanza tena kwa ufanisi baada ya kupumzika. Msongo wa kazi unasaidia kudumisha umakini na kuepuka uchovu wa mwili na akili. Mara mingi kutumia muda wa mapumziko vyema huchangia kuwa na ufanisi zaidi kazini na kudumisha afya njema ya mwili na akili.

Ndiyo napenda kuangalia nyota sababu kwangalia nyota ni wakati wapekewa kujitenga na shuguliza kila siku na kupumzisha akili. Pia napata utulivu wa akili na nafanya kutafakari vizuri kuhusu maisha na ulimwengu kwa jumla. Mara nyingi napenda kufanya hivyo usiku kuna pokuwa kimya nikiwa nje au kwa dirisha ni kifurahia anga au mwangazo wa nyota.

Ndia napenda kusoma gazeti kwa sababu. Napata taarifa mapya kuhusu mambo ya naendelea nchini na duniani. Pia napenda kujua siasa, biashara, michezo na mambo ya kijamii. Zaidi ya hayo, kusoma gazeti kuna nsaidia kuboresha msamiati wangu na kuendelea kuwa nafikra safi na ufahamu upana. Hii pia ninjia nzuri ya kuungana na dunia na kuwelewa mabadilika ya na yajitokeza.

Kushirikiana na timu utofuti kila siku ni zoefu moja ambayo imenisidia sana katika kazi. Kila siku najifunza jinsia kwasiliana kwa uazi, kushirikiana na kushugulikia changamoto kwa pamoja na wenzangu. Hii imenifunza ku muhimu wa mawasiliano, nidhamu na ushirikiano. Pia uzoefu hii ima nifundisha jinsi ya kushugulikia matatizo kwa utulivu na kuamua kwa busara katika hali za haraka au changamoto.

Nimezaliwa Nairobi, mji mwenye historia ndefu na maendeleo makubwa. Ni mji ambao unajulikana kwa mchanganyiko wa utamaduni, biashara na mandhari ya asili kwa hifadhi ya taifa ya Nairobi. Nimekuwa nikikuwa na nafasi ya kuona mabadiliko ya nchi. Kutoka maneo tulivu ya makazi, hadi mijini yenye shughuli nyingi. Pia Nairobi imenifundisha kuwa mtu wa haraka kwa kimasilahi na kushirikiana na watu watamaduni mbali mbali. Hali hii imenisaidia kuendelea kuelewa na kuvumiliana na wengine.

Sera ya kampuni ninayoina muhimu, ni ile inayoeneza maadili na uwazi kazini. Sera kama hizi, husaidia kuhakikisha kila mfanyikazi anafanya kazi kwa heshima, uwajibikaji na ushirikiano mzuri na wenzake. Sera zinazohimiza mafunzo, usawa na motisha wingia, huchangia ukuaji na wafanyikazi, binafsi na mafanikio ya timu kwa jumla. Hii inasaidia kujenga mazingira ya kazi yenye amani, furaha na ufanisi.

Napenda kutumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kazi na kujifunza Kwa kazi, hua natumia katika kuandaa ripoti, kupanga ratiba na kusimamia barua pepe na kushirikiana na wenzangu kwa mbali Kwa kujifunza, hua natumia kupata taarifa mpya, kusoma makala na kujifunza ujuzi mmoja, ujuzi mpya mtandaoni kompyuta hunisaidia kuongeza ufanisi na kuokoa muda kwa kwani kazi nyingi inaeza kufanyika haraka na kwa usahihi.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na sukuma wiki. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinalishwa na nicha asili. Mara nyingi huwanakila pamoja na nyama au samaki kulingana na wakati au sherehe. Pia nakula hiki chakula hiki ilikupata nguvu mwilini na pia kusaidia kwawa na afya njema kwa sababu kina viritubisho muhimu kwa afya na nichakula kinacho nifaa kila siku na kunipa furaha pale ninapokila.

Hapana, sivai vipuli sawa sina tabia ya kuvaa vipuli kwa sababu Sipendi mavazi au mapambo ya aina hio sababu napendelea mavazi rahisi safi na yanayofaa kwa mazingira nilionayo Pia sivai vipuli kwa sababu napenda mtindo wangu huwa wa kipekee na wa asili bila kuhitaji vitu vya, vya ziada Hii inanisaidia kujisikia huru na naweza kuzingatia utulivu na udhanifu wa mavazi yangu.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali kama kushirikiana na watu wa jamii katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira. Mikutano ya maendeleo na kusaidiana pale ninapohitajika. Pia najitolea kutoa mawazo, muda na msaada mdogo ili kusaidia kuboresha maisha ya watu wanaonizunguka. Kushiriki katika jamii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya maendeleo na kuimarisha mshikamano.

Ndio nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki, na nilifurahia sana burudani hio, hasa kwa kuwa ilinipa nafasi ya kusikiliza muziki kwa muziki mpya, kuungana na watu wengine na kujiburudisha baada ya shughuli nyingi. Pia tamasha la muziki linanisaidia kupata msukumo wa furaha, na kuimarisha hisia za pamoja na wapenzi wa muziki. Ni nafasi nzuri ya kusherehekea burudani na kupumzika.

Ndiyo nimewahi safiri kwa ndege na safari anya ilisaidia kufika haraka kwa mahali nilikuwa naenda hasa Kwa nchi ya kigeni na niwejifunza jinsi ya kupa kupanda sa kupanga safari kuzingatia usalama na kuwa makini na muda safari ya ndege pia hupatia mtu nafasi ya kuona mandhari kutoka angani na kupata uzoefu mpya wakipekee ni njia nzuri ya kusafiri haraka na kwa usalama.

Ndio napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu napata fursa ya kujifunza mambo mapya kuboresha ufanisi wangu na kuenda sambamba na mabadiliko ya dunia ya kisasa Ninapojifunza teknolojia mpya, inaniongezea ujuzi na kujiamini zaidi Pia teknolojia mpya hunirahisisha kazi kwa kuokoa muda na kunisaidia kutatua changamoto kwa njiabora zaidi na inanifanya nipende kujifunza na kuendelea kukua kitaaluma.

Sherehe nayopendezwa nayo zaidi ni siku kuu ya Christmasi. Napenda Christmasi kwa sababu ni wakati wa furaha upendo na kushirikiana na familia na marafiki. Pia ni wakati wa kusherehekea kutoa zawadi na kushukuru kwa mwaka uliopita. Pia Christmasi hunisaidia kuungana na wengine, kushiriki chakula na burudani na kujenga kumbukumbu. Nzuri na za furaha, mazingira huwa ya amani na mshikamano wa kifamilia.

Ndio napenda kulima bustani sababu kununipatia mboga na matunda safi kwa familia na pia ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia hewa safi na hii unifanya nijisikie mwenye utulivu na kuungana na asili yangu na pia kazi ya bustani unifundisha subira nidhamu na jinsi ya kushirikiana na mazingira kwa eshima ni shuguli inayo nifundisha madili ya kufanya kazi kwa bidii na kuhufadhi rasilimali.

Tabia ya watu inayonichukiza ni chuki iliofichwa au hisia za kuudhi zilizofichwa. Tabia hii inafanya iwe vigumu kuamini na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Ni bora kukabiliana na tofauti kwa heshima na kwa wazi ili kutatua matatizo haya kwa haraka na kwa heshima. Na pia napendelea mawasiliano ya wazi na ushirikiano na kuchukia chuki iliyofichwa kwa sababu haina tija na huleta migongano isiyo ya lazima.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda ni New Zealand. Ningependa kufanya safari ya mchanganyiko. Ikiwemo kuangalia mandhari ya asili. Kufanya shughuli za burudani na kama bungee jumping na kutembea maeneo yenye historia. Na tamaduni za kipekee. Pia ningependa kupanga likizo hiyo kwa utaratibu. Nikiwa na muda wa kupumzika, kutembea na kushirikiana na marafiki au familia. Likizo hii ingekwa fursa ya kufurahia maisha na kupata uzoefu mpya wa kipekee.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na una ushirikiano mzuri na wakazi. Watu wanasaidiana, wanashirikiana katika shuguli za kijamii na kuna usalama mzuri unaonifanya nijisikie nikiwa kwenye amani. Mazingira ya mtaa hunisaidia kuishi kwa utulivu na furaha. Kwa pia mtaa wangu una huduma nzuri za kijamii kama vile shule, maduka na maeneo ya burudani. Jambo ambalo linanirahishia maisha ya kila siku.

Napenda muziki ambayo inanifurahisha na kunipatia nguvu na kwa kawaida napenda muziki wa kisasa na wa asili unaoweza kunifanya nijisikie mwenye furaha na ata kunikumbusha kumbukumbu nzuri. Mziki hunisaidia kupumzika baada ya siku yenye shuguli nyingi. Pia napenda mziki unaoweza kunichochea kufanya kazi kwa bidii au kunisaidia kushirikiana na marafiki na familia wakati wa furaha.

Ningependa kuona maendeleo mkubwa katika jamii yangu, hasa katika ya sekta ya elimu, afya na apia ajira. Ningependa kila mtu, apate elimubora, huduma za afya, za uhakika na fursa ya ajira ambazo, zinnaezesha kujiendeleza kimaisha. Pia ningependa jamii iwe na ushirikiano mkubwa, usalama na heshima katika katia watu. Ili kila moja ajisikie amani na kuchangia maindeleo kwa pamoja.

Ndio napenda kuzugumza kuhusu siasa kwa kiasi. Napenda kusikiliza mitazamo tufauti na kuwelewa hoja mbali mbali. Hili kupata picha ya kina ya maswale ya kijamii na kitaifa. Napendelea mazugumzo haya yafanyike kwa heshima na utulivu bila migongano au chuki zisizo za lazima. Hii inisaidia kuboresha mawasiliano na kuelewa mitazamo ya watu wengine.

Zawadi nzuri nililo hisi kupokea ni zile, zinatokana na fikra na moyo wa mtu. Kwa mfano zawadi za kibinafsi kama kitabu kizuri, kumbu kumbu maalumu, au kitu kinachohusiana na shawuku yangu, uhufanya nijisikia kuthaminiwa na kupendwa. Pia zawadi zinazoimiza ujuzi wa burudani, kama vifaa vya kujifunzia au vya ubunifu, hufanya zawadi kuwa ya kipeke na yenye tija.

Hapana, sina ndege wa kufugwa nyumbani, napenda wanyama na mara nyingine napenda kuwaona ndege pori, au waliokuwa wakiishi katika mazingira safi. Pia ningependa siku moja kufuga ndege mdogo nyumbani, ikiwemo kwa sababu ya burudani na pia kujifunza jinsi ya kuwalea na kwa usahihi. Hii ingekuwa njia nzuri ya kuungana na asili ya kujifunza zaidi kuhusu wanyama.

Kila asubuhi ni nafuata utaratibu thabiti wa kuanzia siki yangu kwa kawida naamka mapema, nafanya mazoezi kidogo na kupumzika kidogo, kisha kusafisha mwili na kula kifungua kinywa na cha afya. Hii hunisaidia kuwa na nguvu na ya kuanzia siku vizuri. Baada ya hapo napanga kazi yangu ya siku na kuweka vipau mbele ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati. Utaratibu huu hunisaidia kudumisha nidhamu mpangilio natiji ya siku.

Filamu ninayoipenda zaidi ni pursuit of happiness. Napenda filamu hii kwa sababu inaonesha umuhimu wa bidii. Subira na kutokata tamaa hata wakati mambo inayoonekana kuwa magumu. Hadithi yake inagusa moyo na kunipea. Motisha ya kuendelea kupigana na malengo yangu. Pia filamu hii ina nifundisha thamani ya kuwajibika. Kuwa na matumaini na kuamini kuwa juhudi za kweli huzaa matunda. Filamu inayonipa msukumo mkubwa. Na kunikumbisha kuwa mafanikio yanahitaji uvumilivu na imani ya binafsi.

Ninajihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi, kwa sababu naziona kama fursa ya kujifunza na kujiboresha, badala ya kuzichukulia kama hukumu. Tathmini hunisaidia kuelewa nguvu na maeneo ninayohitaji kuboresha ili nifanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia napenda tathmini zinazofanywa na uwazi na heshima, kwa sababu wanipa motisha na mwelekeo wa wazi wa maendeleo yangu kazini. Kwa ujumla, tathmini wa kazi hunisaidia kukua kitaalamu. Na kuongeza uwajibikaji na kufanya kazi kwa kujiamini zaidi.

Nafahamu majirani zangu na ninajitahidi kuwa na mahusiano mazuri nao kwa kusalimiana kusaidiana pale ninapo hitajika na kushiriki katika shughuli za kijamii za mtaa Hii huusaidia kujenga uaminifu na mshikamano na pia kuwafahamu majirani kunaniletea hisia za usalama na urafiki Kwa sababu tunajuana na tunaweza kusaidiana katika nyakati za dharura Pia kuwa na uhusiano mzuri na majirani ni muhimu kwangu Kwa sababu huchangia amani, usalama na umoja katika mtaa.

Wakati umeme unapokatika, najaribu kubadilika haraka na kuendelea na shughuli zangu kwa utulivu Mara nyingi huwa natumia muda huo kupumzika kidogo au kufanya kazi nisizohitaji umeme na ikiwa ni mchana huwa natumia mwangaza wa asili kuendelea na kazi nyepesi na pia ninaendea simu yangu Auta ya dharura ili kuendelea na mawasiliano muhimu Endapo itahitajika. Kukatika kwa umeme hunifundisha usubira na umuhimu wa kuwa tayari Kwa mabadiliko yasiotaabirika.

Kwa kawaida huwa nakaa adi saa nne ya usa sasa saa tano usiku. Hii inatoa mdoa kupumzika baada ya kushughulia siku na kufanya baadhi ya mambo binafsi kama ko kupanga kazi ya kesho au kufurahia burudani ndogo ndogo. Napendelea kulala mapema kadri navyowezekana hidi kuamka mapema na kuwaza sikia yenye na ni nikiwa mwenye nguvu na nikiwa makini. Utaratibu huu husaidia afya yangu na tija yangu kazini na pia hata nyumbani.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni google Ninaiona kuwa kiongozi kubwa kwa katika uvumbuzi wa teknolojia huduma za mtandao na mbinu za kupata taarifa kwa haraka na kwa usahihi Kampuni hii pia inaonyesha umuhimu wa kuboresha maisha ya watu kupitia teknolojia Baadhi ya huduma zake zinaweza kusaidia mtu yeyote kuendelea kujifunza kufanya kazi kwa ufanisi na kushirikiana na wenzake kwa urahisi Hii inafanya iwe na imani, niwe na imani kwa kampuni hii.

Ndio nimewahi kufuga mnyama, nimewahii kufuga mbwa na paka, na uzoefu huu ulinifundisha kuhusu upendo. Uwajibikaji na kujali viumbe wengine ingawa walikufa baadae, kumbukumbu zao bado zipo moyoni mwangu. Kufuga wanyama kule ilinifunza subira na huruma, na kunionyesha jinsi wanyama, wanavyoweza kuleta furaha na ukaribu katika familia.

Simu ya mkononi ni kifaa ambacho siezi kaa, siezi ishi pasipo sababu huniwezesha kuwasiliana na marafiki na wenzangu, wa kazi kwa urahisi na haraka. Pia ina nisaidia kupata taarifa, kupanga ratiba na kushirikiana na wengine mtandaoni. Simu hunisaidia katika burudani, kujifunza mambo mapya na kufuatilia shughuli zangu kwa za kila siku, na ni chombo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Simu ya mkononi ni kifaa cha lazima kwangu kwa sababu huchangia mawasiliano ufanisi na urahisi wa maisha yangu ya kila siku.

Mchezaji ninayempenda sana katika mchezo ni Kevin De Bruyne na nampenda kwa sababu ya ubunifu wake katika michezo ya kandanda umakini na anayechangia sana katika mafanikio ya timu yake mbinu zake za kucheza kupasi wake sahii na uwezo kufikisha goli hunifanya nimfahamu kama mchezaji wa kipekee Pia nidhamu yake ustahimilivu na utendaji wake wa kila mechi hunijenga motisha kuiga ubunifu na bidii yake katika kile anachokifanya.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa uwazi na shukrani na ninajitahidi kusikiliza kwa makini kuelewa hoja zao na kuchukua maoni yenye maana ili kuboresha kazi zangu na mwenendo wangu. Pia napendelea maoni yajayo kwa heshima na ya kujenga. Pia napenda kutoa fursa kwa wengine kutoa maoni yao bila hofu kwa sababu maoni mazuri na ya kujenga hunisaidia kukua kimaadili na kitaalamu. Pia napokea maoni kwa fursa Napokea maoni kama fursa ya kujifunza, kujiboresha na kuimarisha mahusiano na wenzangu.

Nanunua vitu vya kutumia simu mara kwa mara na vitu hivi ni ni kama kadi ya simu ya internet data na vifaa vya kuongeza ufanisi wa matumizi ya simu Hii hunisaidia kuendeleza kushirikiana na wengine kufanya kazi nao kwa umbali na kupata taarifa muhimu Pia ninahakikisha natumia rasilimali zote Kwa busara ili zisizidi gharama zangu za kwa kuhakikisha zinanisaidia kwa tija.

Hekima nilijifunza maishani ni umuhimu wa subira na nidhamu Nimejifunza kuwa mambo mengi hayafanyiki kwa haraka na uvumilivu pamoja na kupanga vizuri husaidia kufanikisha malengo Pia nimuhimu kuwa na makini na maamuzi Yanoyafanya kila siku Hekima pia inahusisha kushirikiana na wenzangu kwa hekima kujifunza kutokana na makosa na kudumisha mtazamo chanya Hata wakati mambo haendi kama vile ya mtua livyopanga.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti sababu habari mtandaoni nanipa taarifa kwa haraka na kwa urahisi na pia naweza kuchagua bada. Zinazopenda kama siasa teknolojia au ata burudani. Zaidia ya hayo. Mtandaoni nanisaidia kulinganisha habari kutoka vyanzo mbali mbali na kupata mtazamo mpana zaidi. Hii ufanya nisoma kwa kuelewa na kwa busara zaidi. Kusma mtandaoni kuna nipa urahisi, taarifa sahihi na ufahamu mpana kuhusu mambo yanayoendelea duniani na dani ya nchi yangu.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu sana sana na ni njia nzuri ya kuchanua kichwa na kubadilisha hewa. Mara nyingi nafanya hivyo asubuhi hasa wikendi kwenye bustani au katika mtaa wangu. Wakati mwingine napenda kusafiri kwa miguu pale ninapoweza kupanda mlima kidogo au kutembea ufukweni. Kutembea kunanipatia fursa ya kuangalia mambo kwa umakini zaidi. Kupumua mwanga wa jua na hata kufikiria mawazo mapya ni dawa nzuri ya akili na pia mwili.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali wa kukaanga na mchuzi wa kunde kutoka kwa ajadi wa kenya. Ugali uliokaushwa na kukaangwa kwa mafuta kidogo unatoa umanda wa utamu. Tafauti. Natumika kama mkate unafanana na mlo mzima. Unakunywa pamoja na mchuzi mno wa kunde. Uliochorongo kwa vitunguu nazi na pilipili manga. Harufu yake pekee inashinda njaa. Hii ndio chakula ya cha starehe ambacho kinaniletea kumbu kumbu za nyumbani hasa wakati wa likizo au sherehezo za familia.

Ningependelea mwanga wakati Hasa nyumbani kwa sababu munga mkali Mara nyingi unahisi kukasirisha macho na kuleta mazingira ya shule au ofisi Mara taa ya meza yenye rangi na joto au taa Lakuta iliokuwa na uangalivu wa laini ujenga hisia ya utulivu na starehe hasa jioni wanga wakati hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na uniwezesha kusoma kuongea na familia au kutazama sinema bila kuumiza macho ni kama kujifungia kwenye blanketi na nuru.

Nikiwa mdogo, nilipata bahati ya kuona taimu kundu, akiweza akiweka watoto wake kwenye tawi karibu na nyumba letu na ya shambani na ilikuwa ni jioni jua ili ili ilikua linatua na giza, halija halijafika vizuri. Tai huo huyo aliruka kwa mdomo mzima, kwanyasi na majani. Kisha akajikunja kwenye kiota chakina penye mti mrefu. Aliwalisha wale watoto watoto wa dogo wa samaki waliobanduliwa. Tulitazama na ndugu yangu na kwa mshangao sana bila koroga. Uhai na asili ulinifunza upendo na kina na usimamizi wa kwa nyumba. Kwa wanyama, hata leo kumbukumbu hio, inanikumbusha uzuri wa mazingira yetu.

Napenda kucheza mchezo kuliko kuitazama. Kwa mfano napenda kukimbia asubuhi. Kuchaza mipira kwa mguu na marafiki wikendi au wakati mwingine kushiriki michezo ya ndani kama tenisi ya mezani au ngoma. Kujihisi mwenye nguvu kutoa jasho. Na kushiriki katika timu hunipa furaha kubwa zaidi. Na hisia ya kufikia malengo. Ingawa naeza kufurahia kuona mchezo wa soka au mbio mara kwa mara. Hisia ya kuwa sehemu ya mchezo mwenyewe kuishi mziki na mwili na ushindani wakirafiki hayo. Ndiyo ya nifanya nijisikia hai na mwenye nishati.

Ninafanya marafiki wapya kwa kujifungua kwa mahusiano mapya na kuzingatia shughuli nazozipenda na kujihusisha na urafiki. Kwanza ninahudhuria makundi au mikutano ya kujifunza. Kama vile darasa la lugha, kikosi cha mazoezi au semina ya kikazi. Na pili, mara nyingi nawauliza maswali machache kuhusu maisha yao na nikisikiliza pia kwa umakini. Ili uwaonyeshe uaminifu na mvuto. Pia ninajaribu kuwa wa kudumu, kutoa salamu, kukaribisha wageni na kutoa usaidizi mdogo unapowezekana. Najua urafiki sio mara moja, unahitaji subira, uaminifu na ujasiri, wa kuwa wako.

Ninapendalea kusoma zaidi sababu kusoma kunanikumbusha uzoefu wangu wa kwanza kuhusu mambo mengi sana duniani kutoka kwa vitabu vya hadithi nilivyo penda nikiwa mtoto. Hali machapishia kisasa na habari za leo. Nikisoma najisikia kama nazungumza na muandishi kwa moyo wao na pia napata maarifa au burudani kwa haraka.

Kila siku ninatumia programu kadhaa kwenye simu na kompita yangu Kwa mawasiliano natumia whatsapp na barua pepe na ni muhimu kwa kazi na mawasiliano ya haraka kujadiliana kwa timu, natumia slack na zoom kwenye uzalishaji, google docs na microsoft word saidia kwa kuandika na canva kwa muundo wa picha kujipanga na kumbu kumbu Google calendar na to do list zinanipatia mpangilio Kwa kufun kufunza lugha nyingine, natumia Duolingo na Memrise na kwa burudani, kuna Spotify kwa muziku na YouTube kwa video Nasaidia shughuli zangu za kila siku.

Mufanikia naya thamini yakibinafsi ni uwezo wa kujenga uhusiano dhabiti na wateja na wafanyakazi wenzangu Kuna mteja mmoja aliyekuwa na tatizo ngumu na la kiufundi. Nilimsikiliza kwa makini nikamwelezea. Hatua kwa hatua na mwishoe tulimaliza kazi kwa furaha. Siku hiyo alinisifu kwa ukarimu na kwa sasa anarudi tena na tena. Pia kusaidia wenzangu wa pia kukaa na kukua kwenye timu inanipa furaha kubwa. Hayo ndio mafanikio yanayonifanya nijisikie wa thamani na wa kutagemewa. Si tu kwa kazi yenyewe bali kwa uhusiano pia.

Nashugulikia wateja kwa kuwa makini na mvumilivu na kuwa mwenye kuwaelewa. Kwanza nawasikiliza kwa makini ili kueleza kuelewa tatizo zao bila kwa kujibu. Pili ninawelezea kwa ufasaha na kwa utaratibu hatua zinazochukuliwa bila kutumia lugha ngumu au ya kiufundi. Na kitu ya tatu ni ninawafahamisha kwa wakati juu ya maendeleo hata kama ni kusubiri kidogo. Mwisho ninawauliza kama wameridhika na msaada, waliopata na kuwa kumbusha kuwa wanaeza kuwasiliana nami tena wakati wowote. Lengo langu ni kukamilisha mazungumzo tu, bali kuwacha kila mteja akiwa na matumaini na ujasiri.

Ninakipendeleo kidogo cha kutumia romani ya karatasiy ata wakati ninapofanya usafiri wa kitalii. Kunakuwa na hisia ya kutafuta njia ya kuchungulia eneo jirani badala ya kufuata sauti ya GPS kila wakati. Lakini kuna usahihi wa haraka sana ya GPS ni muhimu sasa katika maeneo usioyafahamu au wakati unaahidi. Mara nyingi ninatumia mchanganyiko wa zote mbili, GPS kwa mwelekeo wa moja kwa moja na ramani ya karatasi kwa mpango mzima na kujua mahali nilipo kwa undani zaidi.

Naboresha michakato ya kazi kwa kuanza na kutambua vikwazo vinavyo rudia kila kwa kila hatua Kisha najadiliana na timu ili kupata mapendeleo za hii Mati mapendekezo yao ya kibunifu Mara nyingi wanaufahamu bora wa mazingira ya kazi ya halisi Alafu ni natumia zana rahisi za kidigitali kama vile trelo au Google workspace kurahisisha utaratibu na kufatilia Mushowe, ninazingatia kufanya marakebisho ya mara kwa mara, kulingana na maoni ya kila mwezi. Lengo ni kuondoa marudio kuraharakisha ufanisi na kuweka wazi mawasiliano. Hivyo kazi inaenda laini, timu inashirikiana na matakeo yana boreshwa.

Nilikuwa mtoto mdogo nikaona kimbuga cha mawingu meusi kikijaa wakati nilikuwa shuleni. Anga ilikuwa gumu, upepo ulivuma kwa nguvu na mwalimu, alituamuru turudi haraka darasani. Tulikasirika na tuliogopa huku mvua ikinyesha kwa ngurumo. Garika ndogo zilikuwa kujaa na mlango wa shule ulianguka kwa sauti kubwa. Tulilala chini kwa hofu, tukisubiri hali ipite. Baada ya dakika chache kila kitu kilienda shwari na mazingira yakawa safi na hayo yenye amani. Hata hivyo, hofu ya wakati huo, pamoja na nguvu ya hali ya hewa imebaki kuwa kumbukumbu yangu ya hadi leo.

Napenda ugali kuliko wali. Ugali unanikumbusha nyumbani na chakula cha familia na nirahisi kutengeneza. Kinaweza kulisho na mboga mbalimbali za majani au nyama na unanikudumia kwa mda mrefu bila njaa. Wali ninapenda pia. Hasa ikiwa na mchuzi mnono lakini ugali ndiyo chakula kinacho kitumia mara nyingi. Inanipa nguvu na pia ni tamu kwa jinsi inavyoweza kukata upande na kuishika kwa mkono, hisia kwa ya kuwa na chakula kika ya jadi.

Ninahifadhi vitu vya thamani kwa kuwa makini na kuwa na mpango. Kwanza, vitu vya kifedha au hata matimuhimu. Natumia sanduku la salama na nyumbari na pia kuhifadhi nakala dijitali zisizo simbwa kwenye hifadhi ya wingu. Pili, vitu vya kihisia pamoja kama vile picha vya familia. Ninaweka kwenye albumu za karatasi. Na pia kuzieka kwenye gallery dijitali ili zisipote. Tatu kwa vitu vya kimaadili kama hekima na ushauri wa babu, nazirekodi kwenye daftari na kuzisimulia tena kwa watoto wangu. Najua thamani si kwenye kitu tu, bali katika kukilinda kwa dhati na kumbusho.

Leo hali ya hewa ni mchanganyiko wajua na mawingu. Asubui ilikua na ukungu mdogo lakini sasa jua linang'aa kwa wastani. Joto liko karibu degree 25 na upepo wa mwanana una unapita kwa upole unaofaa. Kuna uwezekano mdogo wa mvua usiku. Kwa hivyo ni vizuri ukichukua mavazi ya wastani na kunyunyuzia maji mwilini na kwa kunywa maji mengi. Hali ya hewa hii inafaa kuwa na shughuli ya nje kama kutembea au kufanya mazoezi ya uwani. Ila usisahau kuvaa kofia kukinga na juakali mda wa mchana.

Ndio napenda kupika. Ni fursa yangu ya kuwa mbunifu na kujenga mahusiano. Napenda kujaribu mapishi mapya. Hasa ya vyakula vya jadi vya Afrika mashariki. Na kuvibadilisha kidogo kwa viungo vya kisasa. Pia kupika kuna nifurahisha wakati ninapo wapikia wenzangu au familia. Kumuona mtu akifany, aki nufaika kwa chakula nilachokitengeneza. Huwa kinanipa furaha kubwa sana. Siwezi kusema ni mkali wajiko wajikoni lakini inapenda mchakatoa kuandaa kuchemisha na kuleta chakula kwenye meza. Ni kama kazi ya sanaa inayoweza kulishwa.